Na mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa kuingiliana na wengine, kutengamana na wengine. Na pia kwa njia ya kusoma, kurekodi, na kuingiliana na wenzangu ili wa weze kunielezea jinsi ya kufanya. Mambo hayo mimi na pia kupata mafunzo ya kuyafanya na kuyatekeleza.

Naam, mimi hupenda paka kwa sababu paka ni mnyama mdogo na anaweza kuishi na watu kwa sababu ni mnyama anayejua kudumisha usafi pili, paka ni mwenye anaweza kuleta ulinzi ndani ya nyumba kwa kukula ama kupunguza idadi ya panya, pia anaweza kupambana na wanyama unami kama zile nyoka na utambaa uweza ikadama kwenye nyumba.

Mimi hupenda sana majira ya mvua kwa sababu hewa huwa ni tulivu. Kuna vumbi na mazingira bila shaka huwa yenye utulivu na hivyo. Hupata ni wakati mzuri wa kupumzika, hakuna jua kali na kila kitu huwa kimetulia. Hali ya msitu huwa kijani, kijani kibichi ambacho bila shaka hupendeza na huvutia macho.

Naan mimi upenda hee chakula cha kitamaduni kama vile ugali kwa kwa mboga ya sukuma wiki. Maharagwe kunde chakula cha kitamaduni kwa sababu hakina kemikali ambazo huwenda zikasababisha magonjwa mwilini. Pia hupenda chakula hicho kama vile nyama ya kuku, ambayo huwa ni chakula kitamu na chenye virutubishi, muhimu, mwilini, na yutu. Kuwa na afy njema katika maisha ya binadamu.

Tabia ya watu ambayo inachukiza ni kama vile uwizi. Watu ambao wanaiba ama wanaibia wenzao huwa nivigumu kuishi nao tabia hiyo huchukiza. Pia watu wenye tabia ambayo wamekosa mauadhilifu pia huwa ni jambo ambayo linachukiza na pia watu ama watu waliokosa heshima. Pia ni jambo ambalo linachukiza. Katika maisha ni nandang.

Kinywaji bora zaidi ambacho nakipenda asubuhi ni kama vile ni chai. Chai uwa ni nakipenda asubuhi kwajili ya kuongeza kiwango cha joto mwilini. Hasa wakati kuna baridi pia ungetumia kama tamaduni kwa sababu chai. Wakati mwingine utuliza hali ya mwili na kusababisha akili kufikiria kwa haraka.

Naam mimi hutazama video katika ukurasa wa youtube ambazo huwa ni video za matukio yanayotokea katika mahakama. Na pia matukio yanayofanyika kama ni video za mpira, utangazaji, kilimo, biashara, vita vya dunia. Napenda kutazama video hizo. Pia hupenda kutazama video za mapenzi kwenye ukurasa wa tiktok.

Ni kujenga uhusiano, mwafaka na wafanya ikazi wengine, tumia njia kwanza ni kuwaheshimu, kuheshimu maamuzi yao, kuheshimu mienendo yao na kusikiza maoni yao hata kama yanakinzana na yangu. Ni muhimu kusikiliza maoni yao ili kutathimini hii wapo wata naendelea na mambo yao ya kawaida na hivyo pia kuwelewa kama kutathimini kiwango cha ubunifu wao, kuwashukuru kwa hoja zao ambazo kwa hoja na mchango wao ambao wameutoa katika kuendeleza kazi iliyotuleta pale.

Naam, mimi huifadhi vitu vya thamani, kama vile vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya kazi, vyeti vya masomo, na pia kuifadhi stakabadhi muhimu, ambazo ni kama vile visa vya usafiri, hivyo ni vitu vya thamani. Na pia zuri pia uleza kwamba nimekua ni naifadhi vitu vyangu vya thamani katika hali ya zikiwa kwenye kimitandao na pia zikiwa kwenye nakala nakala za kikaratasi pia.

Naamu, hupenda kulima kilimo ya bustani. Katika bustani hupanda vyakula vya kawaida. Kama vile mihogo, viazi vitamu, viazi ambavyo huwa ni vinasaidia mavuno wakati mvua imepungua ama wakati unahitaji chakula cha dharura. Unaweza tumia kwenda hapo bustani na kupatilia na kupata chakula chako kupitia wakati chakula ampacho hakina hakuna hakina hakijapatwa na wadudu hivi basi hupata kuwa uko na chakula cha kudumu kwenye bustani yako.

Naam, mimi na familia yangu hupenda sana kujadiliana maswala ibuka katika jamii, kama vile maswala ya siasa, ukulima, kilimo, biashara, utawala, uongozi. Na pia maswala ibuka kwenye mitandao ya kijamii na athari zake pia wakati wangu wa ziada hupenda kuogelea kwenda na familia yangu kupiga bizi katika bahari.

Naam njia bora zaidi ya kulinda faragha katika mitandao ni ni kutumia nenosiri ambalo ni ambalo mimi nalijua peke yangu ama nalijua karibu nao ili kulinda faragha ama kulinda ujumbe ama data ya kibinafsi kwenye mitandao. Tatu wapili ni kuepukana na watu ambao wanafanya udukuzi wakimitandao.

Na kutumia muda wa masaa, manne, mpaka matano hapo usiku. Nikiwa kwenye mitandao na hivyo kufanya shughuli ya makuiburu. Kufanya shuguli za kilimi kama vile biashara ya mitandao. Kudurusu, kufanya utafiti wangu kwenye mashine yangu ya kompyuta. Na pia kusoma kwenye mitandao na kufanya utafiti zaidi katika ulingo wa kisheria.

Naam, nahifadhi data yangu kwenye mtandao kama vile okra kama vile kwenye kuna kompyuta. Hifadhi data yangu hivyo hukua huwa ni rahisi sana kuchukuliwa kwa muda ambao natakikana kwa dharura. Hivyo data hiyo huwa ni muhimu na naweza kuchukuliwa bila kubeba nakala ambazo wakati mwingine huwa ni vigumu kubeba na pia kuziweka pamoja kwenye faili.

Naam, wakati wa mugogoro na mtu mwingine, tunaweza kuketi, kuzungumuza, kufanya mazungumzo na kujaliana ili kupata suluhu bila ya mpigano ama mvurugu, mavurugu zaidi kutambaa. Wakati mwingine tunaweza kuita mtu mwingine, kutusaidia kufikia suluhu na pia tunasalimiana na kusameheana.

Kwenye kuta za nyumba, mimi hupenda rangi nyeupe kwa sababu rangi nyeupe wakati unaposhika uchafu huwa ni rahisi kusafisha, ukisafisha huwa ni rahisi pia kutambua kama ukuta huo umeng'ara. Pia rangi nyeupe huashiria kuwa ni uashiria tu hali ya usafi. Kwenye nyumba hilo mimi hupenda rangi ya nyeupe.

Ushauri ambao ningempa mtu mwingine ni kwamba awe mtu mwenye maadili pili awe mtu mwadilifu anaweza kuaminika. Tatu, awe ni mtu mwenye kujiendeleza bila kushurutishwa awe ni mtu ambaye anaweza kufanya kazi yake kibinafsi na shughuli zake kibinafsi bila kushurutishwa au bila kulazimishwa. Hivyo huwa ni mtu mwenye kutegemewa. Na wengine na kuonekana kuwa mfano bora zaidi wa kuigwa na wengine.

Na mimi hupenda mikutana ya moja kwa moja, kutana uso kwa uso. Ili kila mtu aweza kutoa maomi yake na hoji zake zijadiliwe kwa moja na baadaye kuzi tukizingatia hoji zamo maoni hayo naweza kufikia uamuzi mwafaka zaidi na mbao utakua unakubalika na kila mmoja wetu.

Kwanza ni kuelekea maabadini na kumshukuru mungu kwa ulinzi wake. Kwa mwaka mpya, kwa mwaka ujao mwaka huo ambao, mwaka mzima. Pili ni kula, ni kula pamoja kama ni nakula na masherehe. Kualika wenzangu tunakula na kusherekea pamoja. Tatu ni kula na wale wasiojiweza. Ama masikini ni kugawa, tulicho na acho, tunawatumia ama tunagawa tunakula pamoja nao. Pia na wale ambao wanaendelea kutumikia vifungo gerezani.

Mimi mpenda juisi ya mango. Na ambayo huwa kwa sababu imetokana, ama imetengenezwa kutokana na matunda kama vile mahembe. Uwa ni kinywaji chenye virutubishi muhimu mwilini na hiyo husaidia mwili kujikinga na maradhi yanayo tokana na ukosefu wa kula vitamini.

Naam nimewahi kuona bahari. Bahari hindi iliyoko katika sehemu ya pwani ya Kenya kule Mombasa. Nimewahi kuona bahari ni eneo pana zaidi lenye maji. Maji yenye chumvi na maji nilikuwa naenda kule katika shuguli za kuogelea wakati wa ziada.

Naam nafanya marafiki wapya kwa kuelewana, kujuliana hali, kwa kuwasaidia. Kwa kusaidiana kwanza, tunakuja pamoja, tunasaidiana kama ndugu na dada, sima pamoja. Na kutatua changamoto za maisha. Kujua kwamba changamoto za maisha. Ambazo wanapitia, ndizo pia sisi tunapitia. Na hiyo, ninawasaidia kutoka ndani ya changamoto hiyo.

Naam ndiyo hupenda kuendesha baiskeli kama njia moja wapo ya kufanya mazoezi na pia kupunguza ya idadi ya gharama ambazo ningeenda kwa kutumia pikipiki au gari.

Naam mimi napenda mpenda msimu wa mvua kwa sababu ndiyo shughuli ambapo huwa kuna jua kali na msimu ambao shughuli za upanzi hufanyika na hivyo napenda sana msimu wa mvua mingi kwanza kupanda miti ambayo husaidia kukuza na kutengeneza mazingira.

Naam, mi hupenda kusoma vitabu vyenye habari, ama kueleza matukio fulani, ama vitabu vinavyoeleza uhusiano na jinsi ya kuelewa, vinavyoeleza sheria, jinsi sheria limebuniwa, sheria limetumika, kama vile katiba, makala na vitabu vilivyoandikwa na waandishi binafsi, ili kujadili dhamana ya kuandika na kuelewa maswala muhimu ya kikatiba na sheria.

Kwa kawaida mimi hupenda kuoga kwa maji baridi ili kupumzika kulipa kunipa hali ya kuwa nimepumzika na kutuliza akili. Naam isipokuwa tu muda mchache ama muda tu wa kwa vipindi tofauti vya mwaka saa msimu wa kipupwe ambako huwa na baridi kali zaidi. Hapo ndio huwa naeza kutumia maji moto kama kuoga kwa saba ili kuepuka magonjwa yanayotokana na baridi kali.

Muda wangu wa bure nautumia kwa kuketi na familia yangu na kuzungumuza mustakabali wa familia. Wakati mwingine naenda kuogelea naenda kutembelea walio watoto mayatima. Wakati mwingine pia naenda kanisani kuoga kama kuimba kwaya na kufanya kazi tu za ziada ama kazi za kujitolea kwenye katika jami.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda zaidi ni juisi ama maziwa, hasa napenda maziwa kwa sababu maziwa huwa haina kemikali ambazo zinaweza kuleta magonjwa na maziwa yenye ni baridi. Huwa imetumiwa ama mbaya maziwa baridi ndio kinywaji bora zaidi ambacho nikapenda kwa sababu haina kemikali ambazo ninaweza kuleta magonjwa kama vile saratani. Yanayatokana na kunywa vinywaji zenye kemikali kama vile soda. Na juisi zingine ambazo kemikali zake huweza kuwa na athari mbali mbali mwilini. Hivyo napenda maziwa kuliko vinywaji vingine vyote.

Mimi hupenda sana kufanya na marafiki zangu mazungumuzo kuhusu mustakabali wa kisheria na pia ninapenda sana kutazama ama kuchanganua tu maswala ya kisheria, maswala ya uongozi, biashara, kilimo na teknolojia ambayo yanaibuka. Kila kuchao, ndiyo nachukua nachangia na wenzangu ambao tuko pamoja na marafiki zangu pia. Na zaidi ya kufikiria namna ya kutatua migogoro inayoibuka kwa njia ya kisheria na amani ili kukuza umoja na mshikamano kwenye taifa letu.

Mimi hupenda viyatu kufunga kwa gidamu na ambavyo na viatu vyeusi ambavyo uvaliwa vizuru na kuingiliana na suti ama makoti na suruali na kufunga tai viatu hivyo nazipenda na viatu vyenye rangi ya nyeusi. Ndiyo nvjivipendelea zaidi kuliko aina vingine ya viatu vyote. Pia wakati niko kwenye katika nyumba upenda sana kuvaa viatu. Ama vile pati pati. Naeza tumika wakati wakuogelea wakati wakuuenda bafu na kuoga.

Naam, nilisoma kutoka kwa waelekezi wangu, wale viongozi walikuwa wanatoa mwelekeo, wananitolea mwelekeo wa uadilifu, na kadhalika. Pia nimesoma kutoka kwa marafiki zangu wenye mienendo na hulka nzuri, pia nikasoma kutoka kwa wazazi wangu na viongozi katika jamii, na kasoma pia kwenye wazazi wangu na kutoka viongozi wa kitamaduni katika jamii.

Jambo ambalo hunipa motisha kazini ni usiana mzuri kati ya mwajiri na wajiriwa. Kuna kuwa na wakati na wakati wa mazungumuzo na namna ya kutatua migogoro katika katika kazi yetu ama wakati migogoro imetokea hapo kazini. Naam, jambo lingine ni kutochelewesha kwa mishahara, hivyo kuna sera za kambuni ambazo. Zina nipa motisha kama vile kutocheleweshwa kwa mishahara. Ingine ni kusikiza na kutukua ama kutatua migogoro, inatokea kazini kwa njia ya kisheria na vile kukandamiza haki za wafanyakazi. Jambo lingine ambalo hunipa motisha kueneza pale ni wakati wa kambuni, meneja wa kambuni, hutupa kila mtu muda wakuenda kwenye likizo na kupumuzika.

Na nimewai kujifunza kupiga ama kucheza gitaa. Japo kwa muda sija faulu kujua. Lakini kwa kiwango fulani najua kucheza gitaa japo si kila kila sauti ambayo naweza kucheza. Lakini nimewayi kujifunza na bado naendelea kujifunza nipate ujuzi kupiga gitaa ma kucheza gitaa. Kama vuongo vingine vya muziki.

Ee mimi hupenda maua kwa sababu maua hufanya mahali ama nyumba pahali kuonekana penye umaridadi ambao hupendeza mahali pa kuvutia hupendeza na hivo huwa ni hali ambayo inapendeza vizuri katika maisha ya binadamu. Hivo mimi napenda sana mahali penye maua hasa yenye michanganyiko ya rangi.

Mafunzo ningeyopenda kupata kazini mafunzo ya utumizi wa teknolojia katika kuhifadhi data, mafunzo ya teknolojia katika kufanyia, utafiti, maswala, hasaa katika taluma ya kisheria. Kwa hivyo, hayo ntio mafunzo ambayo ningependa kupata zaizi. Pale kazini pia nipate mafunzo ya kushirikiana na kuishi vizuri na wafanyikazi wengine. Na nipate pia tajriba ya kutatua migogoro inayoibuka kazini kwa mujibu wa sheria na kwa njia ya amani.

Baada ya kuamuka kila asubuhi, hupiga dua na kumushukuru mwenyezi. Mungu. Pigi ni yakupiga msuaki na kuoga na kuelekea kazini. Kabula ya kuelekea kazini kundoa kwa nyumba, ni kupiga nyumba deki, kusafishe nyumba, hivyo kuelekea kazini, bila changa moto yeyote. Jambo lingina ambalo nalifanya baada ya kuamuka asubuhi, ni, pia kutandika kitanda hama kulainisha kitanda na pia kufunga nyumba nakuelekea kazini.

Naam mimi hupenda harufu ya manukato ambayo hunukia vizuri ama harufu pia ya maua ambayo inanukia vizuri. Na huwa inasaidia tu kukuza hadhi na kuonekana mtu mwenye hadhi na heshima. Hasa katika ulingo wa mavazi na pia kukupa amani ya kutekeleza majukumu yako bila aibu yoyote mbele za watu.

Na kwanza ni kuchukua muda na kusoma na kuelewa sera mpya za kazini ama kuna mabadliko ya kisera. Pia ni kujidhatiti na kunjilainisha matukio yangu kuhakikisha kwamba yameoana na sera za mpya za kazi. Yatu ni kujisoma na kuzielewa na kuzieleza kwa wengine sera mpya ama mabadliko yakifanywa kazini. Na kukubaliana nayo tatu ni kujaribu kuelewa mabadiliko yaliofanywa kazini bila kulalamika na kufanya kazi yangu kwenye sera ama kutumia sera mpya ambazo ni mabadiliko bila kulalamika. Na kwa muda ili ni kuchukua muda kutumia sera hizo kufanya kazi bila kulalamika.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni nakumbuka vile nilivyo shiriki katika mashindano ya mashindano la mazungumuzo ya hadharani na nikaibuka mshindi. Huko nikiwapiku wenzangu ilikuwa tukio muhimu sana maishani mwangu. Pia nilipo shiriki kwenye mashindano ya mtihani wakitaifa cha wakidato cha nne na nikaibuka mshindi ya hilo lilikuwa tukio muhimu sana katika maisha yangu.

Katika kulinda mazingira jambo la kwanza ni kupanda miti. Pia kubuni sera ambazo zinasaidia kulinda misitu, dhidi ya ukataji wa miti, kulinda changarawe mitoni. Kumia njia za kisheria, kusulihisha migogoro ambayo inaibuka mo na yanayo tokana na ubadhirifu wa mazingira pia kuelekea mahakamani pia inaeza kuongonza kampeni za kusitisha hatua za kusambaratisha mazingira yetu.

Naam mimi hupenda sana kushiriki nyimbo, napenda kuimba nyimbo za ibada, kama vile nyimbo za kwaya kanisani, nyimbo za kitamaduni, na pia nyimbo za kitaifa. Ambazo hushirikisha umuhimu ama mshikamano wa kitaifa, ili kukuza umoja na mshikamano wa kitaifa na kukuza umoja miongoni mwa. Jamii pia hupenda kuimba nyimbo za jadi ama nyimbo za kale ili kujifunza utamaduni ulivyokuwa ukifanyika hali za kale.

Kwa wakati kwa baridi kali, huvalia mavazi mazito ili kujikinga dhidi ya magonjwa yanayoqmbukizwa na hali ya baridi kali, hivyo kuhakikisha kuwa afya yangu hijao. Muda hufika kutokana na baridi kali. Pia husaidia wengine kupata mavazi kama hayo kama vile fulana, kama vile sweater. Nawasaidia kupata mavazi hayo ili kujikinga dhidi ya baridi wakati mwingine naenda kuota moto ili kupunguza makali ya baridi. Kati mwingine nakunywa chai. Na pia kufanya mazoezi ili kuchangamsha misuli ya mwili.

Naam, mimi hupenda kula samaki kwa sababu samaki ni chakula muhimu katika kujenga mwili wa binadamu. Usaidia kujenga mwili na pia kujiepusha na magonjwa ambayo yanapata yanaparana ya mbukizwa kwa kutokula vyakula vyenye virutubishi kama vile vinavyopatikana ndani ya samaki. Samaki pia ni aina ya nyama ambayo ni tamu. Na pia huwa ni mboga hama kitoweo. Neza tumika kama mboga wakati wakula ugada.

Naam, ningependa kutembea katika mji mkuu wa Misri na kuingia katika makavazi ya kitaifa ya nchi hiyo. Na kujionea kwanza makaburi alipozikwa kiongozi wa Izraeli wakati ule farao ambaye alikuwa na wakandamizi wa Izraeli wakiwa kule Misri. Pia ningependa kuona mahali ama ningependa kutembelea mahali mto Nile umefika kwenye nchi hii ya Misri. Ili kusoma historia ya Musa.

Kwanza, nina yakubali, kisha na chukua, ama na piga hatua ya kurekebisha. Pili ni kuhakikisha makosa ambayo nimepatikana nayo kazini, haya jirudii tena. Na tatu ni kuhakikisha jambo ambalo lilifanya ni kakosa kazini. Nimelitatua kwa upanda wangu na pia kulizungumuza na wenzangu, ili waweze kunipa mawaidha zaidi. Ya namna navyoweza kutatua tatizo hilo.

Nam katika mtaa wangu, ninachopenda zaidi katika mtaa wangu ni amani na utulivu uliokua pale, unaokua pale mtaani, pili hupenda usalama kwa kuwa kila jambo ambalo linafanyika, hakuna jambo zuri linaweza kufanyika mahali ambapo hapana usalama. Na pia napenda ushirikiano pale mtaani, wakazi pale na majirani wanashirikiana kutatua jambo fulani. Tunakuja pamoja kwasababu, mzigo wa mmoja wetu huchukuliwa na wengine. Na hivyo kutatuliwa kwa njia ya kipamoja.

Naam mimi hupenda kujifunza historia kwa kusoma vitabu vya kihistoria. Pia kutunza mahali ya makavazi makavazi na kujionea vifaa vya kihistoria vilivyotumiwa na wale ambao walitutangulia mababu zetu. Pia hupenda kufanya utafiti historia ya inchi tofauti tofauti kama vile vita vya pili vya kidunia. Na biashara kilimo na hali ya teknolojia waliyokuwa wakiitumia wakati ule.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia. Kusaidia masikini watu ambao walikua wamelala njaa. Kuwasaidia kwa kuwapa chakula na mavazi. Wakaweza kuwa kushirikiana na wenzangu. Tukachanga pesa na tukawanunulia chakula na mavazi na wakajiona kama wenye. Kama watu kama watoto wa watu wengine wa nje.